Napendelea upepo wa kawaida kwa sababu ni wa asili na unanifanya nijisikie huru na mtulivu. Upepo huleta hewa safi na baridi na kawaida bila kukausha ngozi au kusababisha maumivu ya kichwa. Ingawa kinyozi ac ni kizuri sana hasa wakati wa joto kali. Napendelea upepo kwa sababu hunipa hali ya amani na kunikumbusha uzuri wa mazingira ya asili.